Kinywaji ninacho penda kunywa asubuhi ni kinywaji cha aina ya chai chai ni aina ya kinywaji inayo tengenezwa kwa maziwa, majani chai, maji na sukari Kinywaji hiki cha chai hunifanya nitoe uchovu na kusikia mchangamufu na hapo naweza kufanya siku zangu za siku.

Ndio, mimi napenda sana kuimba Haswa nyimbo za injili za kumsifu Mungu siku ya Jumapili. Kupitia kwa kuimba mimi huweza kufurahisha roho yangu kusikia roho kusikia raha ndani ya moyo wangu na hivyo nyimbo hunifanya niwe nimeskia nimebarikiwa.

Ndiyo mimi napenda sana kusafiri na ramani au gps kupitia kwa ramani mimi huweza kujua ni wapi napoelekea kwa hivyo huwa sipotei njia huwa na uhakika na mahali niendapo na pia kwa usalama wangu huwa uko vizuri.

Somo la sayansi ninalopenda ni somo la biolojia. Somo la biolojia ni somo ambalo linaoeleza jinsi mili yetu inavo fanya kazi, jinsi magonjwa yanapoingia kwa mwili yetu, jinsi tunavyoweza kuyaponya magonjwa yale. Kupitia biolojia naweza kuelo kuelewa mwili wangu, unavyotengeneza vitu kadhaa kadhaa kama chakula na nguvu.

Ndio mimi huvaa saa na napenda kuvaa saa nina aina ya kalbak aina kadhaa ya saa za kampuni tofauti tofauti kama kasio oraimo Mimi hupenda kuvaa saa kukua saa ni chombo kinacho nisaidia kujua muda wakati wa siku ili napo napofanya shughulizangu uanajua nisa ngapi kwa siku ili nijipangi vizuri.

Kwa kusema ukweli mimi napenda kuendesha baisikeli hadi ninamiliki baisikeli mbili.Hii ni kwa sababu kupitia kwa baisikeli ninaweza fika mahali nitakapo bila kutembea na hivo baisikeli inaokoa muda na kusema ukweli mimi napenda sana kuendesha baisikeli.

Mimi napenda joto kwa sababu joto haliumizi mwili kama baridi baridi mimi huwa inaniumiza kifua haswa kwamba nikikumbuka ninaugonjwa wa kifua Kwa hivyo joto napenda joto maana joto ni rahisi kulizuia unaeza wekafeni ama unaeza jipripea.

Kwa kusema ukweli mimi napenda sana hesabu, hesabu nilianza kuipenda nikiwa katika kidato cha kwanza ambapo nilikuwa na mwalimu mzuri wa hesabu na hivyo akanifundesha hesabu na mimi nikapenda hesabu kujua hesabu pia kunanifanya niweze kufanya mahesabu yangu ya nyumbani, ya kazini na hadi ya kifamilia kwa hivyo napenda sana hesabu.

Mabadiliko ya kazini mimi huya shambulia kupitia kwa kuongea na mkubwa wangu, kuongea na wenzangu, ili mahali siilewi waweze kunieleza ni vipi navyo weza kufanya, na pia kwa kuomba usaidizi kupitia kwa wanzangu, kupitia kwa wakubwa wangu, na pia kwa kusoma vitabu ili niweze kuwabudu mabadiliko yale.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati unaofaa, mimi hujikakamua ili niweze kuweka akili yangu kwa ile kazi. Bila kufanya mambo mengine kando na ile kazi, kwa hivo mimi huweka akili yangu pale kwa ile kazi niweze kuufanya kwa muda mchache na kwa muda unaofaa na kwa jinsi inavyotakikana bila ya kufanya makosa. Kwa hivo huwa sipendi vitu za nje zinichanganye.

Ndoto yangu kubwa kabisa ni kuwa na familia, kuoa, nieze kuwa na mke na watoto kama wawili hivi, tuweze kuishi kwa amani, tuweze kunua gari, tuweze kujenga nyumba kubwa ya kifahari, tuweze kuishi vizuri bila kugumbana na tuweze kuishi kwa upendo.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni kampuni ya Samsung. Samsung ni kampuni ambayo nimeiamini kwa mda mrefu nimekua nikitumia kampuni hii kwa zaidi ya miaka 20. Na kwa hiyo Samsung niamini maana teknolojia yake ni njia raisi ya kutumia na ina uwezo mkubwa.

Apana, mimi sipendi kuvaa vipuli maana kulingara na mila na desturi zetu wana ume sisi aturusiwi kuwa vipuli ila wanawake pekee ndio wanaovaa Kwa hivo mimi sipendi kuvaa vipuli na penda nikae jinsi ni livyo bila bila kipuli.

Mimi napendelea kitanda kizuri. Kwa kuwa kitanda kizuri, kina nifanya niweze kulala vizuri, niweze kupata ndoto nzuri, niweze kulala bila ya kuumia mugongo, na hivyo niweze kuamuka bila kumwa na viungo vya mwili, na hivyo basi napenda kitanda kizuri.

Muda ninao tumia mtandaoni kwa siku ni kama masaa matano ambapo masaa haya yameganyika asubui katikati ya siku, jioni na usiku Wakati mwingi ninao tumia mtandao ni wakati wa mchana ambapo nikiwa kazini, ambapo mi huingia mtandaoni kuangalia mambo ya kazi, kuangalia taarifa za spoti na kuangalia taarifa zinazo jiri.

Ndiyo, mimi napenda asali sana. Kwa kuwa asali ni kinywaji kinacho jitengenezo na nyuki na haswa asali hunisaidia kuponya mwili wangu. Asali naipaka kumkate. Asali naeka kwa chai. Asali ni kinywaji kinachotengenezwa na nyuki na hivi hakina madhara kwa mwili.

Ndiyo mimi nishawaifanya kazi ya kujitolea hasa baada ya kumaliza chuo kiku ambapo nilikuwa sina kazi na nilikuwa nataka nipate ujuzi na maarifa Kwa hivo nika jitolea nika fanya kazi ya bure ya kujitolea katika kampuni fulani ambapo nilifanya kumda wa miezi mitano Ndiposa nikaandikwa kazi.

Ndiyo, mimi nimewahi kulima sana, nimewahi kulima shamba yetu, haswa nikiwa bado mdogo, Nimelima shamba ili tuweze kupa, tukapanda mahindi, tukapanda maharagwe, tukapanda pojo, tukapanda mihogo Tukapanda vitu kadha wa kadha na nimelima haswa wakati wa mvua, zikiwa karibu kunyesha ili kufanya upandaji wa mimea.

Ndiyo mimi nimewahi kutembelea ziwa na pia nimewahi kutembelea mto mahali ninapoishi mimi kuna mto mkubwa mtu unaoitwa mto voi ambao unapitisha maji kila wakati Kwa hiyo mimi nimeutembelea muda mwingi sana na pia nimeweza kutembelea ziwa nimeweza kutembelea ziwa linaloitwa ziwa jipe ambapo tulienda kuvua samaki katika ziwa hilo.

Sifa nzuri kwa kiongozi mzuri ni sifa ya kusema ukweli. Kiongozi mzuri ni kiongozi asiye danganya watu wake. Kiongozi anafaa kuwa mtu mwenye ukweli, kuwa mtu mwaminifu, kuwa mtu mwenye tabia ya kutodanganya. Na hivyo watu ni rahisi kumuamini. Basi kiongozi mzuri hadanganyi.

Mtu mwingine ninaweza kumpa ushauri wa kutunza maisha yake maisha ni mafupi, maisha ya sasa hivi ya kuna hatari nyingi sana Kwa hivyo mtu mwingine ni naweza mshauri, aweze kuyalinda maisha yake Kupitia kwa mambo mengi, kupitia kwa vyakula, kupitia kwa ajali za barabara Kupitia kwa vinywaji Kupitia kwa mihadarati aweze kujilinda.

Baada ya siku refu mimi upumzika kupitia kwa kuoga ili niweze kutua uchafu na jasho mwilini na kupika kahawa na kukaa chini katika kochi langu na kuwasha runinga na hivo mimi upumzika nikinywa ile kahawa yangu na kukalisha mgong wangu chini nikiangaliaga runinga ili niweze kupumzika.

Katika ukuta wa chumba, mimi inapenda rangi nyeupe. Rangi nyeupe ni rangi ambayo inipendezesha macho, inafanya chumba kiwe na mwangaza mzuri, hakukai na giza, na hivo rangi nyeupe inanisaidia kupenda kukipenda kile chumba na hivo kuna kuwa na mwangaza na naweza kuona.

Mziki ninao sikiliza mara nyingi ni mziki wa bongo. Mziki wa bongo ni mziki unaochezwa katika nchi tatu Kenya, Uganda na Tanzania. Na mziki wa bongo ni mziki unaoimbwa kwa lugha ya kiswaili kwahivo ni rahisi kuelewa na unaimbwa na wasanii ambao nawajua wasanii wengine wenye nishahikutana na wao kwa hivo mimi napenda mziki wa bongo sana.

Maoni kutoka kwa wengine mimi huyapokea kwa ubini ubunifu na mimi huyapokea kwa kuelewa ya kuwa kila mtu ana maoni yake kwa hivo ninapaswa kuelewa na kuyachukulia maanani yale maoni ya watu wengine ili niweze kuheshimu maoni yao wasi wasisikie kama nimewadharau.

Mimi napendelea sana shati kwa sababu shati ni fupi kwa hivo shati ina nifanya nisihisi joto mwilini na pia napenda sana mikono yangu ikionekana na pia mimi ni kijana kwa hivyo shati ina nitoa naonekana bado mimi ni barubaru mimi ni mwenye nguvu na hivyo shati huwa nazipenda sana.

Simu yangu ni tumia zaidi kuingia mitandao ni. Kupitia kwa simu yangu mimi naingia katika mitandao kadhaa kadhaa kama X, Whatsapp na Instagram. Kupitia kwa simu yangu naingia hizi mitandao ili niweze kuona dunia inavyoendelea, niweze kupata habari za dunia, na niweze pia kutangamana na wenzangu kwa pamoja.

Ndiyo mimi nafahamu majirani zangu kukua naishi na wao karibu na mara kwa mara mimi na majirani zangu huwa tunasaidiana huwa tunaombana vitu kama mimi sina kitu naomba jirani naye kama hana kitu namuomba Ananiomba mimi kwa hivo majirani zangu tunafahamiana kwa sana na tunaishi kwa amani upendo na maendeleo.

Jukumu ninalopenda sana kazini mwangu ni jukumu la kuandika ripoti. Jukumu hili la kuandika ripoti ni nalipenda kwa kuwa huwa lina nifanya niweze kueleza mambo barabara vile yanavyofaa vile yalivyotokea kwa kuwa mimi ni mwandishi kwa hivyo katika jukumu ninalopenda ni jukumu la kuandika ripoti kazini.

Msimu ninaopenda sana wa mwaka ni Msimu wa Krismasi. Msimu wa Krismasi naupenda zaidi kwa kuwa huwa unatuleta pamoja sisi kama familia, marafiki, mandugu, majirani, hata tusio wajua. Tunakaa pamoja, tunakula, tunalala, tunafurahi, tunasherekea, tunajivinjari na tunakaa kwa furaha sana Kwa hivyo napenda msimu wa krismasi ambao ni msimu wa disemba.

Timu ya mchezo ninayo fuatilia ni timu ya kandanda ya uingereza ambayo inaitwa timu ya Chelsea. Timu ya Chelsea ni timu ambayo naifuata sana na nimekua nikiifuata kwa zaidi ya miaka ishirini. Na ni timu ambayo nilipenda tangu utotoni mwangu ni timu ambayo inanifurahisha kwa mchezo wao Kwa mabao yao na hata kwa ushindi wao timu hii inanifurahisha.

Wakati wa siku ninaofanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubui. Wakati wa asubui huwa nimeja nguvu, nimeja hamu ya kufanya kazi na nina kuwa na motisha mwingi wa kazi. Kwa hivi wakati wa asubui mimi huwa mchangamufu sana, huwa naweza kufanya kazi yangu, huwa na jitahidi, huwa na jituma. Maana ni wakati mwafaka ambao mimi hua na jihisi kufanya kazi.

Mwalimu ninaye mkumbuka wakati wakutoka shule, alikuwa ni mwalimu wakike ambaye alikuwa anaitua Mrs. Mwamburi, madam huyu alinifunza somo la biolojia, Madam huyu namkumbuka kwa sababu aliweza kunisaidia sana katika somo la biolojia nikapenda somo hili na najivunia sana kwa sababu nilikutana na mwalimu.

Mimi ninapotoka kustarehe kuwa nafika kwa nyumba, naoga, natoa zile nguo nilizokuwa nimivaa, naziweka mahali pengine, nasafisha mwili, naosha meno, najipaka mafuta, alafu na kunywa maji mengi ili uweze kusafisha mwili wangu, alafu napanda kitandani ili niweze kulala usingizi hadi siku inayofuata.